Wakati ambao nina wasiwasi kwa kawaida mimi kwanza huwa na taka kupunga hewa naenda nje na punga hewa alafu tena na penda kunywa majibaridi. Nanywa majibaridi ambayo inafanya mafikra yangu yaweze kufikia vizuri na kutulia ili wasiwasi ule uweze kuhisha.